Moja wapo wa vitu navyopenda kufanya na marafiki zangu ni kueza kuburudika na kusikiza nyimbo. Tunaeza kuziandika nyimbo na pia kueza kuzirekodi nyimbo na pia kuzisikiza nyimbo tulizo ziimba na kuziandika. Pia tunaeza kupiga stori ama kujadiliana na kubadilishana mawazo na mambo kadhalika.

Asubuhi ninapo amka kiamsha kinywa kile nachokunywa ni chai kwa mandazi ama ukipenda chai kwa mkate sana sana. Napenda sana kula chai kwa mandazi kwa kuwa, chai kwa mandazi ni chakula kitamu sana kinachopendeza. Pia naeza penda kukunywa, kuzila matunda kwa kuwa matunda zinaweza kuimarisha afya ya mwili. Naeza kula tunda kama vile ndizi, embe ama ukipenda avocado, naam.

Namu, jinsi navoshiriki katika jamii yangu. Moja wapo wa jinsi na voshiriki katika jamii yangu naeza kusafisha mazingira. Kuyaondoa uchafu ama matakataka kwenye mitaro. Kuyafieka manyasi makubwa. Kuwokota makaratasi ama mapipa yaliyo tapakaa kwa mazingira. Pia naeza kupanda kuyapanda miti. Na pia naeza kusaidia na kusondeka barabara. Kuondoa matope kwenye barabara na maji yaliyokwamilia kwenye barabara Namu.

Naam hayo ndo jambo ninavyo hisi kwa wasilisho. Wasilisho ni zuri sana na muhimu sana huongeza uwelewa uwelewaji na kumbu kumbu kwa wasikilizaji hujenga kujiamini na mwasilishaji husaidia kuelewa ujumbe kwa uwazi. Huadhiri namna watu wanavyopokea uwazo au kazi. Naam.

Sera ya kampuni ninayoiona muhimu ni ukipenda gloves. Kwa sababu ama kwa sababu gloves zinaeza kukukinga na kemikali. Ama na vitu vinavyoweza kudhuru mkono vinavyoweza kudhuru ngozi yako. Ndo maana nasema kuwa gloves zinaeza kukukinga na madhara ama na kemikali ama viungo vinavyoweza kukudhuru mkono ama ngozi yako na kukupa madhara mengi.

Naam, jinsi ninavyo tumia simu yangu. Naeza kutumia simu yangu kwa muda wa masaa kama sita kwa siku. Napenda sana kutumia programu ya Instagramu na TikTok. Na pia naeza kutumia mtandao wa WhatsApp kutuma meseji na kusoma meseji nilizo pata. Naam, simu yangu ya kwanzi ilikuwa Samsung J5. Naam, simu yangu inaeza kunisaidia kwa kurekodi nyimbo zangu, kuziposti nyimbo zangu. Pia naeza kuposti vitu kwenye mtandao na kupata meseji kwenye mtandao. Pia inaeza kunisaidia, simu yangu inaeza kunisaidia na kazi hii ya freelancing. Kwa kua ineza kunipatia mapato ya kila siku. Naam, muda muhimu wa kuzima simu ni ninapoenda kulala na kuweka simu kwenye charger ieze kucharge.

Naam mfanya biashara wa bora zaidi ni mama yangu. Kwa kua mama yangu anapenda sana kufanya biashara naa ana yeye ni mtu mwenye umakini anapofanya biashara yake. Na pia anapopata mapato kwenye biashara hiyo anaeza kuongeza na kupata mapato na kuongeza biashara yake ikaweza kuwa kubwa. Alieza kuongeza biashara yake kutoka kwa hali ya chini ikaeza kuingia kwa hali ya juu. Kwa kuwa biashara ni kujituma na pia mtu wa mfanya biashara hafai kufa moyo ni mkakamavu mwenye ujasiri na mwenye umakini na umaarifa katika biashara yake.

Wakati wa baridi kali naeza kukaa kwa nyumba ndani. Pia naeza kuvaa jaketi ama fulana zile zenye joto jingi. Pia naeza kujikinga kwenye kwenye nyumba na nikaeza kuwasha moto na kuota moto kwa kuwa kuna baridi kali.

Jinsi navyopanga faragha yangu mtandaoni. Kuangalia kiunganisho kabla ya kubonyeza. Kusahihisha apps na programu. Fikra ya kukumbuka kila kitu nyuma. Epuka kushare taarifa nyeti. Wezesha uthibitisho wa vipengele viwili. Hakikisha mipango ya faragha. Kutumia nyilwa imara na kadhalika.

Naamu, study muhimu gatika kazi yangu. Ni kuweza kufanya kazi kwa ubunifu, kwa umakini na kwa umarifa. Pia ni muhimu sana kuwa na skill itakayo weza kufanya kazi yako kwa urahisi na kuweza kujua kazi unayoifanya. Na pia kuhifanya kazi hiyo kwa umakini na kwa ubunifu.

Ama mazoezi yangu ya kila siku naeza kufanya michezo ya basketboli. Naeza kufanya hiyo michezo kwa mara tatu kwa wiki. Napenda sana kufanya michezo hiyo ya mazoezi ya basketboli ninapo amka asubuhi na mapema saa moja asubuhi. Naeza kuhisi mwenye mwenye afya njema. Naeza kuhisi mwenye fit sana na mwenye nguvu na pia mwenye kuwa na kuchangamka sana.

Naamu, napenda sana kutembea msituni kwa kuwa msituni kuna mazingira masafi sana yanayopendeza. Napenda sana kutembea msituni. Sana sana msituni, msitu ilio na mito ama ilio na viziwa. Napenda sana misitu kwa kuwa kuna hewa mzuri unayoweza kupunga. Kuna miti ambayo unaeza kutumia kama vivuli, kivuli. Na pia unaeza kutembea kwenye mazingira yanayopendeza kwa macho. Kwa hivyo.

Napenda sana majira ya masika. Napenda sana majira ya masika kwakua majira ya masika kunaweza kunyesha mvua mzuri. Unaoweza kufanya mimea zetu ziweze kumea na kutupa chakula ama vyakula. Pia inaweza kufanya miti kumea. Na pia ya yanaweza kustafisha hewa ya mazingira yetu. Napenda sana majira ya masika kukua. Yanaweza kusaidia mazingira yetu ya kaesta kupendeza. Pia ya yanaweza kutupa maji ya kunywa na pia yakaweza kuwapa wanyama maji ya kunywa na pia ya naweza kuongeza na kusafisha mito zetu na pia kufanya mazingira yaanze kupendeza na kuwa masafi.

Mojawapo wa changamoto nazopatana nazo kazini ni kutoweza kufanya kazi yangu kwa muda unaohitajika ama unaostahimili. Kutoweza kufanya kazi yangu kwa umakini na pia kutokuwa na maarifa ama ujuzi wa kufanya kazi yangu. Hayo ndo mojawapo ya changamoto nazopatana nazo kazini mwangu.

Mojawapo ya aina za filamu nazozipenda ni filamu za kuchekesha ama ukipenda komedi. Nazipenda filamu hizi kwa kuwa zinaeza kukuchekesha sana na pia zinaeza kutupa furaha na pia unapozitazama. Unaeza kuzielewa sana na pia kupata na furaha na kadhalika.

La kwa sasa sipigi kura lakini lengo langu kuu la mwaka mpya ni kuweza kujisajili kama mpigaji kura kwa kuwa kura yangu moja ninapo ipiga ina manufaa sana kwa kuwa inaeza kuu kuu. Inaeza kubadilisha nchi kwa kuwa ninapo chagua mwana siasa anayefaa. Maendeleo inaeza kuonekana na pia anaweza kufanya mabadiliko katika nchi. Ndio kwa maana nasema lengo langu kuu la hii mwaka ni kuweza kujisajili kama mpigaji kura. Ili nikaweze kuleta mabadiliko kwa kura yangu hiyo moja.

Naam mojawapo wa kitendo cha wema nimawahi kufanya. Ni kuweza ku kujitolea kufanya kazi ya bure kanisani kuweza ku kupanga watoto. Na pia kuweza kusomesha na kuwafunza watoto wa children's home naam hiyo ndio kazi niliofanya ya wema.

La kusema kweli sijawahi kufanya yoga. Kwa kuwa mimi napenda mazoezi yanayoweza kunijenga kimisuli na pia inayoweza kuimarisha nguvu ya roho yangu kudunda. Pia naweza kufanya mazoezi kama kuogelea kukimbia kuendesha baisikeli na kadhalika.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni kuweza kuwasiliana na kuweza kutatua jambu fulani ama tatizo fulani lililo kazini. Pia tukaeza kubadilishana mawazo na maarifa ili tukaeza kukamilisha jambu hilo ama kukamilisha ama kutatua kazi hiyo ilio mbele na pia kueza kuwasiliana kwa mujibu wa kukamilisha lengo hilo lakabe.

Naam napenda sana kupiga picha kwa kuwa naeza kuziposi pale mitandaoni ama naeza kuzieka kama picha kwenye nyimbo zangu. Pia picha hutufanya ama hukua kama kumbu kumbu ya mida iliyo pita ndio kwa maana napenda sana kuyapiga picha. Kama kumbu kumbu ya muda ilioyopita ama muda iliyo nifurahisha ama mida ya kukumbuka.

Naam, jinsi navyopumzika baada siku mrefu. Naweza kuanza kulala ama pia nikaingia nyumbani na kuoga. Nikaeza kula na bado nikaeza kuangalia televisheni ama kupitia kwenye mtandaoni. Na pia nikaeza kupumzika kama nimetulia ama kwenye kauchi.

Laa, sipendi kuyacheza michezo ya ubao. Napenda sana kucheza michezo ya nao husisha kukimbia inayo husisha mazoezi. Ili kuweza kufanya mwili yangu kukuwa na nguvu na pia kuweza kuimalisha afya yangu. Napenda sana michezo hayo kwa kuwa ni kama michezo ya zoezi kuliko michezo ya ubao kama kuketi chini na kadhali.

Naam, napenda sana mbwa kwa kuwa mbwa ni rafiki sana ya binadamu mbwa anaeza kuwajibika na pia anaeza kumtii binadamu mwenzake. Bora umlishe na bora umpe maskani mbwa anaeza akakulinda na pia akawa rafiki yako wa dhati ndio kwa maana napenda mbwa kuliko paka.

Kusema kweli inapenda sana kuwa pahali nilipo peke yangu Bahali palipo tulia pasipo na kelele Bahali ndakapa waza na kufikiria. Kama ninapofanya kazi kwa mfano kazi ya freelancing nahitaji kuwa na umakini na hitaji pahali palipo tulia pasipo na kelele ili nikaweza kufanya kazi hiyo kwa umakini. Na nikieza kufanya kazi hiyo kwa ubunifu naohitaji. Kwa hivyo.

Kusema kweli, napenda sana kutazama mchezo. Kwa kuwa, sina ujuzi wa kucheza kwa mfano, sina ujuzi wa kucheza wa mpira. Napenda sana lakini kutazama mchezo wa mpira. Na sina ujuzi wa kucheza wa mpira wa kikapo. Lakini, ninapenda sana kutazama mchezo wa mpira wa kikapu.

Wakati mku wa mpira wa baseballi niliuona ni walipo kuwa timu ya Dallas Mavericks walipo kuwa wakichazea nini nini kaunti ya atalanta Nileza kupendeza na mechi hiyo kwa kuwa waleza kufunga mabao mingi dhidi ya boston. Nileza kufurahia kwa kuwa timu ya amerika ya Dallas Mavericks waleza kufunga timu ya boston mabao mia kwa hamsini ya.